Napenda kuvaa nguo tofauti kulingana mahali naenda. Kama naenda kazini napenda kuvaa zile nguo ziko sawa. Napenda kuvaa nguo ziko sawa kwa ofisi. Lakini kama naenda mahali kujivinjari napenda kuvaa tu zile nguo za. Kaptura hivi na t-shirti ndiyo nitavaa nikienda kujivinjari.

Huwa nahifadhi sana kitu cha thamani. Kama kuna zawadi mtu amenipea ama zawadi yoyote ama kitu ingine ya thamani, huwa nahifadhi juu ni kitu ya maana sana kwa maisha yangu. Nikiona hiyo kitu nasikia vizuri, nasikia raha, na pia kuna ile zile kubukubu zinakuja na hiyo kitu. Mimi huwa nahifadhi sana na nitahifadhi kabisa kwa maki kwa miaka yangu yote.

Napenda kuwa mahali pa aina patulivu, sipendi kelele mimi, napenda kuwa mahali patulivu, napenda pia kuwa mahali kuna familia yangu, pia napenda mahali kuna upepo, mahali kwa shamba hivi, napenda mahali kuna upepo, kuna miti, mahali kuna shamba hivi, mahali nasikia upepo, hewa safi kabisa.

Nikona kipawa cha kuimba, na nikona sauti, napenda sana kuimba pia napenda sana kuchora, hizi vitu zinafanya kili yangu nisikie vizuri, kama nikona mawazo mingi, mawazo inapungua, na pia inanifanyia, inaniletea ujuzi mwingine, ninapo fanya hivyo, ama fikira zingine mpya kuhusu maisha yangu.

Mahali nataka kufikia kwa katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu, na pia nataka kujitegemea, pia nataka m niwe mtu mzuri kwa watu wa wenye chini yangu, na napia nataka ni ni ni niweze kufanya vizuri kwa ile kampuni nafanya, na nionyesha watu venye iyo kampuni ni mzuri na tutengeneze faida kubwa.

Wakati wa juakali napenda sana kutembea nje, kuangalia nje hivi, na pia napenda sana kufanya usafi kwa nyumba, kama kufua nguo na kuzianika, pia napenda sana kuenda kuogelea, na kutembea tembea nje, na pia kufanya vitu zingine za maana za venye naweza fanya nikiwa nje.

Mahalipaibada naenda maramoja kwa wiki, huwa naenda kumuabudu mungu, naenda kumsifu mungu, tunaenda siku ya jumapili, naenda masaa mawili nikimaliza narudi, juu mimi pia ni wadini ya katoliki, katoliki, tunaenda kidogo kidogo na masaa mawili ikisha narudi, hadi jumapili ijayo tena.

Asubuhi ni kiamuka kwanza, nasoma biblia, halafu na omba, ni kiamuka hapo, naenda inje na tembea tembea kidogo, napenda kusikia usehe wa safi. Nikitoka hapo, na tembea tembea nikimeditate, nikitoka hapa narudi kwa nyumba, natayarisha kiamsha kinywa, nikisha maliza naoga, naenda kazini. Kama siendi kazini, naanza kazi zi ngine, zenye zinafaa kwa nyumba.

Hui muji ningeipenda sana kutembelea katika dunia ni New York. Hio ni mji napenda sana, napenda utamaduni wake, napenda venya kuna watu. Ninapenda venya ni mji unapendenza sana ukona na vitu mingi sana za kufanya. Na nina uhakika ama nina hio uhakika siku moja nitatembea.

Kwa siku, natumia kama masaa kama masaa tano hivi kwa mtandaoni na inatumia pia kwa mtandao, natumia pia kwa kuwatch filamu, kutazama filamu sana sana, na pia kuwasiliana na marafiki zangu na jamii yangu, na pia watu wa familia, na pia natumia kwa kikazi sana sana, kwa hivi inezakua ni masa matano au zaidi.